Kutoka dirishani mwangu naona mandhari ya kutuliza, asubuhi kuna mwanga wa jua unaoingia taratibu, ukiangaza mti na paa za nyumba za jirani. Mara nyingi naona watu wakipita pole pole, wengine wakielekea kazini au shuleni. Na nasikia sauti za ndege zikikimbia. Jioni mandhari hubadilika, anga huchukua rangi za machweo na upepo mwanana huleta hisia ya utulivu. Nimwonekana unaonifanya nipumue, kwa kina na nijisikie nipo nyumbani.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunipa fursa ya kupanua maarifa yangu, kuelewa mwelekeo wa sasa wa ubunifu na kugundua njia bora zaidi za kufanya kazi kwa ufanisi. Kujaribu teknolojia mpya hunisaidia kuwa wazi kifikira, kuzoea mabadiliko kwa urahisi na kutumia zana za kisasa kutatua changamoto za kila siku, kuboresha mawasiliano na kuongeza tija katika kazi na maisha ya kwa jumla.

Kazini na kutana na changamoto katha kama vile usmamisi wa muda haza pale majukumu yanapokuwa mengi kwa wakati mmoja. Hhh pamoja na mawasiliana yasio eleweka vizuri ambaya wakati mwingine husababisha mkanganyiko au kuchelewisha kazi. Pia hhh kuna changamoto ya kuzoea kmabadiliko ya araka ya teknolojia na taratibu mpya pamoja na shinikizo la kufikia malengo ndani ya muda mfupi Hata hivyo changamoto hizi hunisaidia kujifunza kuboresha ujuzi wangu na kukua mvumilivu zaidi katika mazingira ya kazi.

Ili kuweka afya yangu nzuri najitahidi kufuata mtindo wa maisha wenye usaswa usawa kwa kula chakula chenye lishe bora, kunywa maji ya kutosha na kupunguza vyakula visivyo na afya Pia nafanya mazoezi mara kwa mara kama kutembea au kufanya mazoezi mepesi ili kuhimarisha mwili inalenga kupata usingizi wa kutosha kuthibiti mzongo wa mawazo kwa kupumzika na kupanga kazi vizuri kudumisha usafi wa mwili pamoja na mazingira yanayo nizunguka haya yote unisaidia kuwa na ngufu, umakini na ustawi wa jumla.

Ninashiriki katika jamii yangu kwenye mbali mbali kama kusaidia kutoa mawazo na ushauri unaoweza kuboresha maisha ya watu kushiriki katika mijadala inayohusu elimu, teknolojia na maendelea ya vijana. Pamoja na kuhamasisha watu kujifunza ujuzi mpya na kutumia maarifa yao kujijenga na kuijenga jamii kwa ujumla.